Kila ninapoanza mwezi wangu kazi ni huwa nakachini napangilia malengo ambayo nafaa ni. Yatimeze kulingana na huo muda uko napangilia hayo malengo alafu na kapia najijadirisha. Nitakuwa natumia mbinu gani ili kutimiza hayo malengo yangu ya muda mfupi na hizo mbinu nitaziwezesha vipi? Nitahitaji vitu kama nini.

Shirika langu linaitwa tabasamu Sako Huwa nalipenda sana shirika hilo maana linakupa mda wa kutunza hela zaka vizuri unasevu na kama pia unashida ya pesa waezaenda huko ukapewa loan yako ikakusaidia Pia huwa hako na service nzuri watakusaidia mtaa wote mbona unataka kusaidia.

Hei kwenye televisione mimi mwanzo upenda kuwatch channel ya citizen tv Huwa ina vipindi vizuri sana huwa muda wa jioni huwa kina kuna show ya kina rulu hassan huwa inaleta vipindi hapo huwa napenda sana kuwatch hiyo show ya ayana Maana ina mafunzo mengi kuhusu mambo ya familia jinsi ya kuishi na watu hivyo hivyo tekowa napenda hicho kipindi sana.

Hapo kwenye sherehe, mimi kwanza napenda sherehe sana, maana hapo utapatanaa na watu wapya utaintaratu na mnabadilisha na mawazo. Kwa hiyo sherehe yangu ninayoipenda zaidi ni sherehe ya batidei. Yaani ni siku yangu ya kuzaliwa, maama hapo nitakongamana na marafiki. Na pia wanafamilia, atakuja na zawadi, tutakaa pamoja, tutakula yako, napenda hiyo sherehe.

Timi yangu bora ya mpira wa marekani ni timi ya chelsea. Mimi ni mshabiki mkubwa wa timu ya chelsea na kwenye timu hii napenda sana wachezaji wanavyocheza. Na mchezaji wangu bora Nicole Palmer huwanapenda sana jinsi anavyocheza na kufunga mabao.

Kwenye kazi mafanikio ya binafsi mini nayothamini ni ile kujiendeleza mimi mwenyewe yani kikazi nigrow kwa career yani pate yani nimeanzia chini ndiyo lakini mwisho wa siku nijikute mi pia nimepanda cheo nimejiendeleza kimaisha kwa hayo ndio mafanikio ambayo mimi ninaya thamini sana.

Ae hapa mii nitaongelelea kuhusu kazi yangu, kazi yangu mii ni naifanya, mii ni mwalimu Nafunza somo la geografia na biashara Mwanzo nilikuwa natamani sana kuwa daktari lakini bada ya kumaliza kidato cha nne sikupita sana kwa grade ipinanerusu Ndomana nikaamua, pia walimu nikazi na pia utasaidia kunacha watoto nikaamua kuchagua iyo kozi Changamoto nazo kumbana nazo katika kazi Unapata wazazi wengine ni wasumbufu, wa waelewi, watoto Kwa mda mwingine unazapata Unapitana nao Lakini kitu che nye napendea iyo kazi Utapata mda mwingine yaani unainteract Umenda shule umeboeka Lakini unapata unainteract vizuri na watoto Yani wana boost atamood yako unarudi tukwa nyumba ukiwa sawa mambo yamezonga vizuri.

Kuhusu chumba changu cha kulala, chumba changu cha kulala ni kikubwa sana, yaani unapata kuna free space ataweza fanya mazoezi hapo chumbani, yaani ni cha rangi ya maziwa majani, cream Aya, na kitanda changu, aa ni kitanda kikubwa sana, yaani huwa nakipenda, maana nikishafika hapa, yaani natulia, maana kiko very comfortable unapata tu umetulia na nikiwa dirishani kwangu nikifungua napatana na miti upepo unakugonga upepo mzuri kabisa kitu gani ninacho kipenda zaidi kuhusu ichi chumba ni venye nimekipanga ichi chumba ukitaka anything you can easily access it.

Nimewahi kufikiria kuanzisha biashara maana, kipato kimoja cha kutegemea kazi waah Hakitoshi mimi huwa napenda sana mambo ya beauty yani napenda kusuka, kuchora makucha ku nimewahi fikiria kufungua bonge la saluni and future hata sai am working on kutafuta pesa nikishapata hizo pesa nitakuja fungua saluni kubwa Saluni moja kubwa iwe Another source of my income maana biashara huwa inalipa vizuri.

Mi muda mwingine huwa unapata nimeeka picha kwenye whatsapp yangu kama profile yangu at least for identity ndio hata uki message mtu asianze kuulisa huu ni nani huyu lakini huwa sipendi kuzipost sana ni ile tu mara moja moja.

Kwenye hali za hali ya hewa leo kwenye niko kumekua na jua kali sana yaani toka asubuhi jua limewaka sana unapata yaani kuna diskomfort nyingi yaani hukai vizuri maana waswetiiii yaani hauko sawa kabisa kwa mimi huwa napendelea ni hali ikiwa iko katikati si baridi si joto kukiwa kuko calm kabisa miondo hali ya hewa yenye naipenda kwa sababu leo ilikuwa joto kulikuwa na joto nilivaa nguo nyepesi atleast iwe nicomfortable kukaa kazini. Mimi huwa napenda hiyo hali ya hewa yenye ni calm hasa hali ya hewa kama hii huwa inataka upate kinywaji baridi tu, ukae place imetulia na unywe hicho kinywaji.

Muda mwingi huwa natumia simu yangu kwenye mawasiliano maybe kutuma miseji ama kumu Mpigi ya mtu lakini wakati wa ziada Huwa pia naitumia kwenye kufanya research maybe kuna kitu nataka kukijua na fanya tu kugoogle nijue hicho pia unaezapata muda mwingine Naitumia kupata maarifa zaidi Naeza pata hata kuna kitabu nakisoma hapo kwenye simu unapata nimedownload kwa hiyo natumia simu pia kusoma hicho kitabu pia naweza tumia simu kudownload miziki na nitatumia hiyo mziki wakati nimeboeka inaniriwaza.

Ya huwa natumia mfumo wa usalama wa vidole mwanzo kwenye simu badala kuset password hua tuu nimeka iyo ya Kweka finger print zangu na unapata nafungua simu haya nyumbani pia kwenye mlango unaeka hizo sensor za mkono ukibofya tuu yaani hapo ukieka kidole unaona mlango unafunguka.

Mara nyingi mi ni kiamka huwa naanza na kikombe kimoja cha maji ya moto na pasha pasha tumbo then kutoka hapo ndo utapata sasa naa ndacha kiamshakinnywa muda mwnginw uneza pata nimepika chai na mahamri ama kama sija weza kupika chai mi pia hupenda sana uji uji wa wimbi ko kata pia ni me pika huo uji na yondon nengangang.

Ya mi huwa napenda sana maua kwanza yale maua mekundu mekundu with the losses Huwa nayapenda sana ila kwa bahati mbaya Sijawahi kupokea maua jameni ila siku moja ata kama si ya kupewa nina mpango nitakuja niji surprise niji nunulie maua kama zawadi.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni omena yaani wale samaki wadogo huwa nawapenda sana. Na hicho ni chakula cha jadi cha wajaluo ndo muda mwingi unapata wanapenda hicho chakula. Kuwa mi hupenda sana omena kwanza huwa napenda yaani nizikaushe nideep fry kwenye mafuta alafu ziive vizuri zikauke then natia tomato yangu nikishamaliza na sima yangu inakuwa tu ni vizuri kabisa.

Kwenye mchakato yangu ya kazi huwa naiboresha kwa kufwata sheria na maagizo ya kazi Kwa kama umetengewa kufanya kazi kwenye mda fulani Huwa nahakikisha kabla huo mda kuisha kazi niliopewa nimeimaliza na nikaipeana.

Mwezi wa mwaka ninaupenda sana ni mwezi wa disemba mwezi wa kumi na mbili Mano mwezi unashere nyingi na pia ni mwisho wa mwaka Kwa mtu unapata ulikuwa ume set goals zako maybe mwaka nataka kufanya hivi kwa mwisho wa mwaka ukifika unakaa chini unaweza angalia nilikuwa nimepanga hivi nitafanya iki je nimefanya kumi wana penda sana mwezi wa disemba.

Muda mwingi ukipata nimefurahi sana, utapata naandaa chakula, yaani maybe ni kana, nimetamani sana kitu unaezapata naanda hicho chakula, ama nisipoandaa hicho chakula muda mwimgine, unaezapata nimeweka mziki kwenye radio yangu, na unapata hapo naanza kudansi kurelease kuwa, hizo ni shughuli zenye mi naeza zifanya kama nimefuraia sana.

Ya, mimi upenda sana kununua vitu mitandaoni, lakini unapata mda mwingine vitu kama nguo ama begi unaeza, angalia mitandaoni, ukaona kia hichi kitu kitanitosha ama kitanifaa. Lakini kikije unapata labda hata ni kidogo kwa una pata sometime uneza kuwa disappointed Lakini vitu kama elektronik kama simu friji nini ama jombo Uwa utapata nimenunua kwenye mtandao maana mapata kama jumia wanakulitea vitu vizu.

Haa hapo kwa gitaa siyezi kudanganya mimi sijawe jaribu kujifunza hila hua anafraya sana ni kiona mtu waile wajinsi ya kucheza icho kifaa maana ni kifaa mbacho yaani kwenye mziki wa kinakuwa very entertaining lakini mimi sijawe jifunza kupigia gitaa.

Mee huwa natumia zote kutege Inategemea nipo sehemu gani Nikiwa nipo town penyene za lipia wi-fi unapata huwa na juunga na wi-fi ya mwezi na lipia huwa unapata huo mwezi mzima mimi naingia kwenye mtandao bila kusumbuka lakia kijipata pia seheme aina wi-fi huwa nanunua Ifurushi vya data Natumia kwenye Simia ukatika mamba ya Kubrowse Ufanyama research ama Maybe kama ataka kuchati na mtu online tatumia data Kwa inategemea kwenye niko.

Yaani huwa nafuatilia matukio ya kimataifa kwa mfano. Sahi nilikuwa ni meona raisi wa Venezuela. Alikuwa ameshikiliwa na raisi wa merekani sijui kuna nini inaendelea. Kuna mda mwingine pia kulikuwa na vita huko Ukraine na Gaza. Sako mi huwa nanapenda sana kufatilia mambo yanaoendelea kimataifa situ penye ni kwa kujua nchi zingine mambo gani yanaendelea huko.

Mmmmh kwenye kazi Mi wanapendelea sana ile yenye unakuwa umeanzia chini unapata unajiendeleza kikazi unapanda cheo Napata ulianza ukiwa mfanyi kazi wakawaida lakini unapewa mshahara unaongezeka napia Unapata kuwa umepanda cheo unapata unaeza earn pesa nyingi kwa waendo mapendeleo yangu yaani kikazi natamani kugrow hile nipande cheo niweni naongoza watu wengine.

Kwenye kupunguza matumizi ya plastiki, naeza hakikisha kuwa na tumia hivyo vitu tena ni re-use. Maybe kilikuwa kinatumika kama ndoo ilikuwa inatumika kufanya kitu fulani kuchotea maji lakini ikapasuka kuliko kutupa hiyo ndoo ukanunue ndoo nyingine. Unapata, unatumia hiyo ndoo, maybe kutunza kitu kama unga. Haya, pia kuna recycling? Haya kuna ku recycle ile unatumia kufanya kazi nyingine kama hizo plastiki zenye zimepasuka pasuka badala ya kuzitupa tupa Unaziuza zinaenda kutumika kutengeneza vitu zingine na pia unaweza tafuta vitu zingine za ziada badala ya kutumia hizo vitu za plastiki.

Kwa siku ndamu ingi utapata niko kazini nafanya shuri zangu huko lakini ile at my free time ata kama niko kazini utapata nanunua data na ingi online kuangalia ni mambo gani yametokea maybe kuna burning issues Ko at my free time ndo utapata ni mengia kwenye mta ndao na browse.

Asari mi huwanaipenda sana yaani mwanzo kwangu huwezi kuja ukose asali ya bi sikuwa napendelea sana asari wana ni chakula cha asili yae usaidia yaani kama kwamfano unakikohozi hivyo kilambatu asari hivyo amu utie kwenye Majimoto umechanga nyari na rima unatanga wezi unapata yaani nakuwa ni remedi zuri ya mwakati mgini mtu wa mingi wanabaridi mweli ya ni wateteka sari wa ya saidi ya sana Kupunuza sayuma ya mmevuko minapenda sana.

Mihuwa ni mtu wa kuhuahi, kama maybe ni na safari, huwa na jiandaa ma pema, natoka kwa mda unaostairi, ili ndo ni pate na fasi ya kufika kule ni nakoenda kwa wakati unaostairi, kwa mihuwa ni mtu wa kuhuahi, huwa spendi kuchelewa sana, kama naenda sehemu.

Yaani meena kwenye maigizo kwenye michezo ya sanaa ya michezo ya kuigiza ambayo ni wanafunzi walikuwa wanaya wanaiperform kwenye staji fulani Kwa hivyo nimewai kuangalia sanaa ya michezo ya kuigiza ambapo waigizaji walikuwa ni wabunifu sana Yaani waliigiza kulingana na zile tabia zao ambazo ni za kweli.

Majirani zangu na wafahamu karibia wote mana wa tunaishi vizuri na wote tuna uhusiano mzuri kwo ni rahisi sana kuwajua mana huwa tuna interact nao wote kwa majirani wangu nawafahamu vizuri kabisa kwa inje na undani.